Unapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Kwa ukuta wa chumba napenda rangi tulivu, hasa nyeupe iliyo changanywa kidogo na krimu au kijivu chepesi. Rangi hizi unifanya nijisikia mtulivu na kufanya nyumba ikionekani kikubwa na safi. Pia napenda bluu laini au kijani chepesi kwa sababu zina hisia ya utulivu na zina zinisaidia kupumzisha mawazo hasa baada ya siku ndefu. Sipendi sana rangi kali ukutani Napendelea zile zinazo kupa amani na mwanga mzuri Kwa ujumla napenda rangi ambazo zinanifanya nijisikie nyumbani huru na mtulivu.

Unalinda faraga yako vipi? Kwa upandewangu nalinda farajangu, mtandaoni kwa kuwa makini sana na ninacho shiriki. Siweki taarifa binafisi ovyo kama namba ya simu, anwani ya mambo ya ndani sana ya maisha yangu, hasa kwenye mtandao ya kijami. Pia nachagua watu ni nao wasiliana nao. Kama mtu au ujumbe hunifanya nijisikie vibaya simuendele kabisa. Naweza kumzuia au kupuza bila kujisikia hatia. Kujisikia hatia. Na pia faraja yangu ni muhimu. Natumia pia nenosiri imara na tofauti kwa akaunti mbalibali na pale inapowezikana nawasha udhitisho wa hatua mbili. Hii hunipa amani ya moyo kwamba account zangu ziko salama. Zaidi yayote na jiweka mipaka ya muda mitandaoni. Nikiona nimechoka au nimelemewa nachukua mapunziko naenda nje na sikiliza muziki alafupia. Nafanya mambo linalo nituliza. Hivo ndivo ninavyohakikisha mtandano Unabaki kwa sehemu salama na yenye faraja kwangu Si chazo cha msongo.

Unapenda kucheza na watoto? Ndiyo napenda kucheza na watoto. Kuna furaha ya kipekee sana unapokuwa nao. Wanacheka kirahisi, wana mawazo safi na pia wanakuambukiza tu furaha yao. Kucheza nao hunifanya nijisikie huru kidogo bila mawazo mengi kama vile kurudi utotoni kwa muda mfupi. Pia napenda jinsi wanavyouliza maswali mengi na kuona dunia kwa macho ya ajabu. Iwe ni kucheza micheza midogo, kuchora au kuimba pamoja. Muda huo huo wakufurahisha na wa maana. Zadi ya yote ni vizuri kuona tabasamu lao na kujua umechangia hata kidogo kuwafanya wajisikie salama na wenye furaha.